Ukuta wangu naupenda ukiwa na rangi nyeupe. Ama rangi ya brown sababu rangi nyeupe hata mtu ukiingia kwenye chumba unaona inaleta mwonekano mzuri. Unajihisi uko kwa mandhari mazuri na masafi yanayopendeza macho.